Mimi napenda kunywa kahawa. Kahawa ni nzuri sana. Mimi huanda kahawa saa tisa asubui ninapoamka. Ninapoamka basi mimi hunywa kahawa kwa sababu kahawa hunifanya kuwa mtu mchangamfu. Zaidi tena nafanya telekazi changu kwa bidii kabiza. Na hata saizo usingizi pia inapotea kabiza. Mimi huongeza sukari ndani ya kahawa yangu mimi ninapongeza sukari basi ile kahawa inakuwa tamu sana. Tena inakua na ladha nzuri ya kupendeza mimi hunywa kahawa katika chumba changu cha kulala saa tisa asubui ninapoamka mimi huitengeneza na kuikunywa pale katika chumba changu cha kulala bila kunywa kahawa, mimi huhisi vibaya sana tena huwa sahizi nikiwa mchangamfu sana napenda sana kunywa kahawa.